Ndiyo huwa nasoma gazeti mara kwa mara kwasababu hunisaidia kujua kinachoendelea nchini na duniani. Napenda hasa kusoma habari za sasa, elimu, afya na maswala ya kijamii. Kusoma gazeti huniongeza marifa na hunisaidia kuwa na uelewa mpana wa mambo yanayonizunguka.

Nampenda sana Victor wanyama. Victor wanyama ni mchezaji wa ajabu sana. Ni mlinzi hodari na mwenye nguvu uwanjani. Pia ana akili ya kiufundi. Hupiga pasi vizuri, hushugulikia mipira kwa usahihi na anatoa motisha kwa wachezaji wenzake. Ni miongoni mwa wachezaji wa Kenya wenye mafanikio makubwa kima taifa.

Ndiyo, nanunua vitu kwa simu mara kwa mara. Hii ni rahisi kwa sababu sihitaji kutoka nyumbani na ninaweza kulipa kwa njia za kidigitali kama MPESA au kadi. Napenda kununua vitu kama mavazi, bidhaa za nyumbani na mara nyingine hata chakula. Inanifurahisha pia kuona bidhaa na kulinganisha bei kabla ya kununua.

Napendelea joto sana. Joto hunifanya nijisikia hai na mwenye nguvu na ni rahisi kuwa inje kucheza au kufanya shughuli za kila siku bila kuvaa nguo nyingi. Napenda joto pia kwa sababu inanifanya kuwa na starehe pale ninapo tembea kwenye bustani pwani au kufurahiya miale ya jua mchana.

Ndiyo, ninapenda sana kupiga picha kila mahali ninapoenda. Kupiga picha inanisaidia kushika kumbu kumbu za kila wakati na kila mahali. Iwe ni mandhari ya asili, mijini, au nyakati za furaha na marafiki. Hii pia ni njia nzuri ya kuonyesha umbunifu wangu na mtazamo wangu wakipekee.

Napenda sana sharubati, sharubati ni kinywaji kitamu na kinacho nipendeza, hasa ninapo hisi baridi au nataka kitu cha kufurahisha hupendeza sana kunywa pale, jua linapokuwa kali au baada ya shughuli nyingi na mara nyingi hufanywa kwa matunda au viungo vinavyonipa ladha ya kipekee.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki kama gitaa gitaa inafurahisha sana kwani inaweza kuonyesha ubunifu na hisia zangu Ninapopiga naweza kucheza nyimbo ninazopenda kuimba pamoja na marafiki na hata kuunda muziki wangu kibinafsi Zaidi ni njia nzuri ya kupumzika na kujiburudisha.

Sipendi kuzungumza kuhusu siasa. Siasa zinaweza kuwa changamoto na zinavuta nguvu nyingi na mara nyingine hutoa mabishano yasio na mwisho. Badala yake napendelea kuzungumza kuhusu mambo mengine yenye furaha elimu au maswala ya kila siku ambayo yananipa furaha na amani ya akili.

Ninapofika nyumbani baada ya siku ndefu. Mimi huingia kwanza bafuni na kuoga kuondoa uchovu wa siku yote. Kisha nakaa kwa starehe nikinywa kikombe cha kawawa chenye harufu mzuri huku nikitizama filamu ninayoipenda. Iyo ndio njia yangu ya kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia muda wangu binafsi kwa amani na raha.

Katika utotoni wangu, nilipenda sana kucheza michezo na kuimba. Kucheza michezo ilinifurahisha kwa sababu ili nisaidia kuwa na marafiki, kuwa na nguvu za mwili na kujifunza kushilikiana na wengine. Kuimba kwa upende wengine ilinifurahisha kihisia na kutoa nafasi ya kuonyesha hisia zangu na ubunifu wangu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni wema na kuaminika. Wema humwezesha kiongozi kushugulikia watu kwa heshima kuelewa hisia zao na kusaidia pale anapohitajika. Kuaminika kunamaanisha watu wanaweza kumtegemea kuamini maamuzi yake na kufuata muongozo wake bila hoofu. Kiongozi mwenye sifa hizi huunda mazingira yaamini.

Kila asubuhi ninapoamka, ninaanza kwa kuomba. Baada ya hapo, ninaangalia mitandao yangu ya kijamii kuona ujumbe habari na kile kilichoendelea. Kisha ninaandaa, kila kitu kinacho hitajika kuenda kazini kama kuandaa mavazi chakula au vifaa vyangu. Hii ndio njia yangu ya kuanza siku kwa utulivu, muamko na mandalizi mazuri.